Kwa kweli, kuoga ni jambo la muhimu sana. Si hata tu kutusafisha mwili, hata unapooga, unaweza kupumzisha mwili na kujihisi ukiwa fresh. Ninapoamka asubui kabla niende kazini, mimi huoga, kisha naenda kazini. Kwa kweli, unapoenda kazini mchana, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, joto jingi, kutiririkwa na jasho. Unapokua umevaa nguo, unachomwa na jua, vitu vingitu. Kisha unaporejia nyumbani kwa kweli huwa na harufu ambayo si ya kupendeza. Kwa hivo, mimi ninaporejea nyumbani, mimi huenda bafuni na kuoga. Ninapomaliza kuoga pia, mimi husugua migu yangu sana. Mimi hupenda kuitunza migu yangu sababu ninapovalia vyatu vilivyo funikwa vinafanya migu yangu ikue na jasho na itoe harufu mbaya. Kwa hivo mimi huoga mara mbili na kusugua migu mara nne kwa siku. Jambo hilo limenisaidia sana. Na kwa kweli kuoga ni jambo la muhimu katika maisha yetu na ata usipoga mara nyingine unezaadhirika na wadudu ambao wanakuja na uchafu.

Kwa kweli, wakati wa baridi mtu anafaa kujikinga, ndiposa aka asiweze kuwa mgonjwa na magonjwa kama baridi na hata homa. Kwa hivo, wakati kuna baridi kali, watu wanafaa wavae nguo ambazo ni za joto, ndiposa kuzuia kukua wagonjwa. Pia huenda huna jambo unafanya nje ya nyumba, unafaa ukae kwenye nyumba na kufanya kazi zako za nyumbani Kwa sababu unapotoka nje wakati kuna baridi kali, inaweza ika kuadhiri afya yako, ukaanza kukohoa, naam, ama kushikwa na kifua kikuu Jambo lingine ambalo ninafanya wakati wa baridi, mimi huvaa gumboots ambazo zinanizuia. Huenda ninafaa kutoka nje nazivalia ndiposa nisiende nikikanyaga maji ama nikikanyaga mitaro ambayo iko na maji. Mara mingi kunapokuwa na baridi kali huambatana na mvua. Na mvua hii hufanya manjia kutapakaa na maji na matope. Kwa hivyo, mimi huvalia gumboots zangu ndiposa nikaweze kujikinga na vitu kama hizo. Pia mimi hunywa vinywaji moto ndiposa vikaweke mwili wangu uwe moto kwa mfano kutengeneza kahawa chungu ambayo mimi hutia ndimu. Unapokunywa vinywaji moto moto wakati wa baridi kali inakuzuia kupatwa na baridi kwenye mwili na hata inakuzuia kukohoa. Pia mimi huzidisha ninapokwenda kuoga, mimi hutumia maji moto, ndiposa nisipatwe na baridi. Huenda kuna baridi kali, lazima watu waeze kukoga kwa sababu kukoga ni jambo la muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Kwa hivyo kunapokuwa na baridi kali, mimi hutumia maji moto kuogea na naoga kwa haraka, ndiposa nisiweze kuingiwa na baridi. Kwa kweli, baridi ina manufaa yake na pia ina madhara yake. Tunafaa tujikinge kutokana na baridi kali ndiposa tukakinge mili yetu na tusiweze kuwa wagonjwa.

Kweli, nani asiyependa kutumia muda na familia yake vyema? Kwa kweli, mimi ni mtu ambaye ninathamini kuwa na familia yangu. Naipenda familia yangu sana na kila ninapopata wakati, mimi huenda kutumia muda wangu nao. Mara nyingi, kama ni wikendi, sisi huenda kutizama sinema kama familia na kujivinjari kama familia. Wakati mwingine sisi hununua vyakula tofauti tofauti, tunavipika kule nyumbani kama vile pilau, biriani, nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe na hata nyama ya nguruwe. Tunaandaa chakula ama maakuli mengi, kisha tunaketi chini, tukila, tukitumia muda wetu pamoja, kujuana na kupendana zaidi hata kuelewana. Wakati mwingine, mimi na familia yangu huenda kwenye likizo, sisi husafiri mahali kama mombasa, ndipo sa tukaweze kutumia muda huo kukuwa pamoja bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Tunapokuwa pamoja na familia yangu, sisi hujulishana jinsi ambavyo mtu amekuwa na kujaribu kuelewana mtu anapokuwa na tatizo, hii ni chanzo yako ya kujieleza na kama anahitaji msaada, hapo ndipo tutamsaidia Pia wakati mwngine, tukiwa na familia yangu, sisi huitisha vyakula kwa bolt, kama vile pizza, kuku, vitu ambavyo vishaatengenezwa, kisha tunakuja, tunakula pamoja, huku tukizungumza, na kutumia wakati huo kujuana zaidi. Kwa kweli familia ni ya muhimu sana, hao ni watu ambao wamekulea na wamekuwa nawe tangu ulipokuwa mtoto hadi unapokuwa mtu mzima. Kwa hivyo pia unafaa utafute muda wa kutumia na familia yako, ndiposa mkaweze kujuliana hali kupendana na hata kuelewana zaidi.

Kwa kweli, nina kumbukumbu kathaa wa kathaa kutoka ututoni mwangu. Ikiwemo, wakati ambapo wa kwanza nilipelekwa shule ya Bornn House Academy. Shule hiyo ilikuwa shule nilioitaka kwenda kwa muda mrefu. Nilikuwa darasa la pili nilipopelekwa shule hiyo. Hii ni wakati ambapo tulihama kutoka kilifi kuja Nairobi. Nilikuwa nimeitamani shule hiyo na baada kuwauliza uzazi wangu mara kathaa wa kathaa waliamua kunipeleka shule hiyo. Nilipenda shule hiyo kwa sababu ya vitu vingi. Kulikuwa na mahali pa kuogelea, walimu wazuri na pia kulikuwa na aina nyingi za masomo kama vile French, Germany, puppetry. Na pia kampuni nyingi zilikuja hiyo shule mara kathaa, ndiposa wakaweze kuwaletea watoto vitu. Kwa kweli kumbukumbu hiyo ya siku ya kwanza nilipopele kwa shule hiyo, nilibubujikwa na machozi ya furaha. Ya kana kwamba, ndoto yangu ilikuwa inatimia. Kumbukumbu ya pili ninayo kumbuka utotoni nilipokuwa darasa la saba. Tulienda kule kariandusi. Kwa kweli nilikuwa nimetamani kwenda kule kariandusi, nikatazame jinsi vitu vilivyo, na hata nikaweze kupiga picha kwa minajili ya kumbu kumbu. Nilipata wakati huo ama muda huo tulipoenda huko kutembea kama shule. Kumbukumbu nyingine nzuri kutoka utotoni ninayokumbuka, nilipokuwa darasa la kwanza, babangu alininunulia simu. Kwa kweli nilikuwa nimetamani kuwa na simu kwa muda mrefu kwa sababu nilipokuwa naenda shuleni. Watoto waliziimba nyimbo tofauti ambazo sikuelewa kwa sababu walikua wana simu na walikua wanaimba nyimbo ambazo zilitokea muda huo. Ila mimi singeweza kuelewa jambo hilo sababu sikuwa na simu. Nilishinda nikimlilia mamangu mzazi alikubali ombi langu na kuninunulia simu. Ila mara kwa mara alikataa. Siku moja nilipokuwa tu nimeketi nyumbani, babangu alikuwa amesafiri kwenda mjini China sababu ya kazi. Alikuja na kuniletea simu hiyo. Kwa kweli nilifurahi, nilibubujikwa na machozi ya furaha huku nikimshukuru. Hiyo ni kumbukumu mojawazo ambayo sitawai sahau maishani mwangu. Kwa sababu niliweza kupata nafasi ya kupata kitu ambacho nilikuwa nakitaka kwa muda mrefu. Unapokuwa mtoto unakumbukumbu nyingi ila kwangu hizo kumbukumbu tatu nilizo zitaja ndizo kumbukumbu nzuri zaidi kwa zote.

Kwa mingi unapokuwa kazini ni ngumu kugawanyisha maisha ya kibinafsi na maisha ya kazini. Ila pia, unafaa ujue ya kwamba ni muhimu kugawanyisha maisha hizo, niposa ukaweze kuishi maisha matulivu, bila ya kusumbuka ama kujichosha akili zaidi. Kwa mfano kama mimi, mimi hugawa maisha yangu hivi. Huenda ni siku ya kazini mimi hujitolea kufanya kazi yangu kwa mhanga. Kisha ninapopewa mda wakuenda kutulia nyumbani. Mimi humuarifu mwajiri wangu ya kwamba sitaki kupigiwa ama kurudia kazini wakati ni wakati wangu wa mapumziko. Pia wakati wa mapumziko mimi sitizami kazi zangu wala kushugulika na kazi hizo. Kwa sababu, jambo hilo ufanya wewe kuathiri wakati wako wa mapumziko na maisha yako ya kibinafsi. Muda mwingine, tunapokuenda kujivinjari na marafiki zangu wakati wa kibinafsi. Utapata rafikizangu wengine wanatumia muda huo kufanya kazi zao za kazi. Na hii uathiri sana sababu hawapati muda wa kutuliza mawazo na hata kupumzisha mwili. Kwa hivo unapata mara nyingine inawathiri katika kazi yao wanaanza kufanya kazi yao pole pole ama bila kutoa mazao mazuri. Kwa kweli ni muhimu kugawanyisha maisha ya kazi na maisha ya kibinafsi. Ita kusaidia kufanya kazi yako vye maana kuendesha maisha ya kibinafsi bila kusumbuka wala kukuanatatanishi yoyote.

Kwa kweli, timu inapopata mafanikio hilo ni jambo la muhimu na la kufurahisha. Timu inapopata mafanikio kule kazini ya maanisha ni kwamba timu hii imetumia masaa vyema imetilia maanani mambo ambayo ni muhimu kazini. Jinsi ambavyo mimi husherekea mafanikio ya timu. Mara nyingine sisi hujipanga kama timu na wakati wa likizo tunapatana kuenda kunywa vinywaji na kula vyakula tukisherekea mafanikio hayo. Mara nyingine, mimi huongea na mwajiri wetu. Ndiposa aweze kutupea wakati ama muda kule kazini, tuweze kusherekea. Huenda, sisi wote tuko kazini wakati huo wa mafanikio hayo, ama hatuna likizo iliyo karibu. Wakati tunapopewa muda wakuenda kula chakula cha mchana, sisi huenda pamoja na kusherekea. Kwa kweli mafanikio kwenye timu, husaidia waliyo kwenye timu kuelewa ya kwamba wanafanya kazi njema. Wakati mwingine unapofanya kazi, unahisi ni kwamba kazi hiyo ni mingi ama unahisi ni kama hautaweza. Ila mnapofanikiwa kama timu inakusaidia na kukuhimiza ya kwamba umefanya jambo la muhimu na la busara kwenye timu yako.

Kuna tabia kadhaa ambazo hunichukiza, watu wanapofanya. Kwa mfano, mnapokuwa kwenye barabara. Kuna watu tufauti tufauti ambao humwaga makuhuzi njiani. Kwa kweli jambo hilo nila kuchukiza na hata kukera moyo. Kwa sababu, haulindi mazingira. Unayachafua zaidi. Na unapotema makuhuzi, mahali ambapo watu anapitia. Mara nyingi makozi hayo ya tapatikana na mtu, huenda mtuto akakimbia na kuangukia makozi yale, huenda akapatwa na homa na hata kifua kikuu. Tabia ingine ni nayochukiza inayochukiza ya watu ni watu wanapoongea kwa sauti kubwa huku wakitemea watu mate. Kuna watu ambao huzungumza bila yaku tazama mazingira ama kujizuia. Wanapoongea kwa sauti, wanatema mate mara kwa mara na jambo hili sila kupendeza hata. Jambo hili nila kukera na kuchukiza moyo. Mimi hupenda watu ambao huongea pole pole bila kuwatemea watu mate ama kuwachafua watu. Jambo lingine ambalo watu kufanya nalina nichukiza ni watu ambao unapokwenda kwao wakikupa kitu wanaguza kwa mikono. Kwa mfano anapokupa kitu kama mandazi ama kitu chakula na anakitoa kwenye karatasi haoshi mikono yake anaiweka tu. Kwa kweli mimi sitaweza kukula chakula hicho kwa sababu jambo hilo ni lakukera na kuchukiza moyo. Pia nachukia, jambo lingine watu ufanya na lina nichukiza ni watu wanapozungumza na watu wanapo unapowagiza maji kwa watu. Kisha aje akinywa maji yale kisha akupe. Kwa kweli hilo si jambo labusara kufanya kwa wageni. Mara nyingi jambo hilo hufanya mtu kuchukia na hata kiu ya niisha wakati ambapo nikiona mtu akichukua maji na kuyanywa. Kwa hivo mara mingi tujiathiri na tufanye imambo ambayo hayakeri watu wengine wala kuwachukiza.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kuzaliwa kwangu. Kwa kweli, siku yangu ya kuzaliwa, mimi hupenda siku hiyo sana, sababu mimi huweza kusherehekea na watu ninaowapenda, na hata kupata zawadi ambazo nimekua nikitamani. Ninapokuwa na, sherehe yangu inapokaribia marafiki zangu hutengeneza timu na kuniitisha mambo ambayo ningetarajia wakati wa sherehe wangu. Mimi huandika vitu hivyo na kuwapatia. Wao hujigawanya mmoja kwa mmoja na kununua vitu hivyo kisha wananizawadi wakati wa sherehe yangu. Kwa kweli jambo hilo hunifurahisha na hata kunituliza moyo kwa sababu ninajua ya kwamba nina marafiki na hata familia wanaonijali sana. Pia wakati wa sherehe yangu marafiki zangu wasioishi nchini wao hukuja ndiposa wakaweze kusherehekea nami. Wanaoshindwa kuja wao hunitumia zawadi na hata kunipigia siku hiyo ya sherehe kunikumbusha ya kwamba wananipenda na wananijali. Kwa kweli jambo hilo hunipendeza sana. Hakuna kitu muhimu kama siku ya mtu ya kuzaliwa. Unaposherehekea siku hio, wewe hutizama mafanikio uliyopata baada ya mwaka huo, ndiposa ufike kwa mwaka huo mwisho, mambo uliyoweza kukumbana nayo, changamoto ulizoweza kuzikabili, na hata wewe hupata chanzo ingine ama nafasi ingine ya kuweza kuandika vitu vipya ambavyo ungeweza kufanya mwaka huo unapoanza siku ya kuzaliwa kwako. Kwa kweli, siku ya kuzaliwa kwa mtu ni siku ya muhimu sana. Kila mtu anafaa ashereheke, huenda si sherehe kubwa mtu anafaa ajishereke kwa sababu hakuna anayejua kinachokuwezesha ama ulichokifanya ndiposa ukaweze kufika hapo.

Kwa kweli, nimejifunza hekima ya kuheshimu watu. Maramingi unapojifunza kuheshimu watu. Pia watu wanaweza kukuheshimu pia nawe. Kwa sababu kama wahenga wanavyo sema, heshima si utumwa. Heshima ni jambo la muhimu kwa kila binadamu. Iwe mtoto, mtu wakati, ata mtu mze. Unafa kuwaheshimu wote. Haufai kuto heshimu watoto wadogo kwa sababu unahisi kana kwamba ni wadogo. Pia wawo ni wadogo ila wanastahili heshima yao. Jambo lingine ambalo nimejifunza ni kujitaidi kwa kila unachofanya. Unapofanya kitu unachokipenda ama kazi yako ifanye kwa moyo wako wote sababu haujui nani ata anayetazama na huenda ukapata hata mfadhili atakaye kusaidia kwa ndoto zako na vitu ambavyo unapenda kufanya. Jambo lingine ambalo nimejifunza kwenye maisha ni kujituma. Unapo jituma tuseme ni kazini kwa kila jambo. Kujituma ni jambo la mhimu sana kwa sababu inakusaidia na kueza kukonyesha unowezo wa aina gani ama kiasi kipi. Jambo ambalo nimejifunza pia ni kuheshimu dini yako na ku mshukuru mwenyezi mungu kila mara ambapo ata unapokuwa kwenye matatizo. Unapoheshimu dini yako mungu hukueshimisha pia na unapukua na imani kwenye dini yako na mwenyezi mungu pia yeye hukukumbuka na kukutimizia ahadizako. Kwa kweli mambo haya ya hekima nimejifunza yamenisaidia sana katika maisha yangu. Na nibora nikaweze kusema mambo haya uenda yakasaidia watu wengine. Mimi ujaribu kuzungunza na watu na kuapa mambo ya hekima ambayo nimejifunza. Na pia mimi upenda kusikiza mambo ya hekima ambayo watu ingine wamejifunza. Maana kila siku ni somo na tunajifunza mara kwa mara.

Kwa kweli nina malengo katha wa katha kwa kazi yangu. Kwa mfano, kujifunza mambo zaidi kuhusiana na madaktari, hospitali na mambo ambayo yanayofanyika kule hospitalini. Lengo langu lingine kuu ni kupandishwa cheo na nitaweza kupandishwa cheo iwapo nitafanya kazi kwa bidii, kuonyesha nithamu, heshima na utenda kazi ambao unastahili. Kwa kweli nina malengo katha wa katha ambayo ninayo kwenye kazi yangu. Nina lengo la kuanzisha timu yangu ambayo tutakua tunaenda kijiji kwa kijiji, tukifanya kitu ambacho kinitwa camping. Lengo langu la kuanzisha camping hii tutakuwa na huduma wa afya ambao tutaenda kusaidia wanakijiji huko camping kama kuangalia shida zao za macho, masikio na hata kuasaidia kama wako na shida ya lishebora kuwapa gumzo Ama kuwasaidia kujua ni chakula kipi wanafaa kukula diposa kujikinga na magonjwa kama kwa shako.

Kwa kweli, mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia kuandika meseji ama kutuma voice note. Ninapotuma meseji ni wakati ambapo nimeshindwa kumfikia mtu ama watu ama nimejaribu kuwapigia na siwapati. Ila mara mingi ninapotaka kuwasiliana na watu mimi huwapigia na kuwaelezea jambo ambalo ningetaka wajue ama mambo ambayo ningependa wazingatie na kufuatilia. Unapopigia watu simu ni rahisi kuliko kutuma meseji sababu utapeana ujumbe huo mara moja na unapopiga simu mara nyingi utaweza kujieleza. Kwenye meseji wakati mwingine unapotuma mtu anaweza kuelewa vibaya ama mtu anaweza kosa kuiona ila unapopiga na kuzungumza na mtu moja kwa moja ataweza kuelewa jambo ambalo ulitaka kusema.

Kwa kweli, nimetenda vitendo vingi vya wema ila kuna moja ambayo sitawahi sahau. Wakati mmoja nilipokuwa kidato cha pili, nilikuwa nimetoka sokoni ambapo nilikuwa nimetumwa na mamangu. Nilipokuwa na jaribu kuvuka lami niliona mkongwe aliyekuwa anajaribu kubeba vitu ambavyo alikuwa amenunua kule sokoni ila vilionekana vizito. Nilipo mtazama kwa mara ya pili niligundua ya kwamba nilikuwa na jua mtu huyo. Kwa hivo nilichukua mzigo wake na kumsaidia yeye mwenyewe. Tulienda polepole hadi nyumbani na nika mpelekea vitu kumfungulia nyumba kwa sababu alikuwa anaishi peke yake. Kwa kweli tulipofika kwale kule kwake nyumbani alikuwa na furahatele na alinishukuru kwa kumsaidia na kwa wema wangu. Baada ya hapo alinipa matunda kama vile avokado na fenesi, nikampelekee mamangu na nimwambie kwamba ana mtoto mzuri ambaye anatenda wema kwa kila mtu anayekutana naye. Kwa kweli hadi wa sasa nikikutana na yeye, yeye hufurahi sana kuniona na yeye huni nyunyizia na kunipa baraka.

Kwa kweli, mimi hupendelea shati na tishati kwa pamoja. Sababu ya kujibu hivo ni, mimi hutumia shati na tishati na zote ni muhimu na zote nazipenda. Kwa mfano, ninapoenda kwenye hafla kama mikutano, kwenye ofisi, ama hafla ambazo ni muhimu na ambazo si za kuchekesha ila niza kazi, mimi huvalia shati. Shati ni ambayo inamikono ndefu na shingo ndefu ambapo unaweza kukunja kwenye shingo na kuweka tai yako. Pili, tishati mimi huitumia wakati nilipo nyumbani, ninapokwenda kulala, ninapokwenda sokoni, ama katika hafla kama sherehe ya kuzaliwa kwa mtu, ama ninapokwenda kufanya shughuli zangu ambazo si za ofisi. Kwa kweli shati na tishati, ni nguo ambazo niza kupendeza. Unaweza kuzipata kwa aina zote, rangi zote na hata kwa muundo ambayo unayependa.

Kwa kweli, nina mazoefu kadhaa ambayo yamenifundisha zaidi kule kwenye kazi. Kwa mfano, kutilia maanani kazi yangu. Kwa kweli, kazi yangu ni ya muhimu sana. Kwa hivo, kunapokuwa na jambo ambalo linafaa kufanywa. Mimi hulitilia maanani na kulifanya wakati ambao ama wakati ambayo ipasavyo. Jambo lingine ambalo ni uzoefu wa kazi na imenifundisha zaidi ni kutumia masaa jinsi ambavyo inastahili. Kwa kweli, unapotumia masaa vyema na inavyostahili inasaidia ndiposa ukaweze kukamilisha kazi yako kwa wakati ufaao na unapofanya kazi yako kwa wakati ufaao inakusaidia kuweza kutumia kufuatilia ratiba yako ya kazini bila kuibadilisha ama kufanya makosa yoyote. Pia uzoefu ambao nimezoea wa kazi ya kazi na imenifundisha zaidi ni kufika wakati kazini wakati ufaao. Kwa kweli wakaie mwingine unapokwenda kazi ukiwa umechelewa mara mingi wewe hupitwa na vitu kama mikutano ya asubuhi na hata mambo ambayo yanayosema ama tangazo zinazo semwa kule asubuhi. Kwa hivo unapofika ukiwa umechelewa mara mingi utakosa mtu wa kukuarifu na hivyo huenda ukafanya jambo ambalo limekashifiwa ama ambalo limeambiwa lisifanywe kwa wakati huo. Na jambo ama uzoefu wa mwisho ambao nimezoea kazini na wamenifundisha zaidi ni kukuwa na ratiba ya kila wiki. Na mimi hutengeneza ratiba yangu ya kutoka jumatatu hadi ijumaa kwa sababu hizo ndizo siku mimi huenda kazi sana sana. Ninapokwenda jumamosi ama jumapili ni kuenda kumsaidia mtu ambaye labda ni mgonjwa na hataweza kuwa kazini. Kwa hivyo mimi huenda na kumsaidia kwa shift yake. Ila unapokuwa na ratiba inakusaidia kuwa na mpangilio na kufanya mambo kwa wakati na jinsi inavyofaa. Unapokuwa na ratiba inakuzuia kufanya vitu bila mpangilio ila unafanya vitu vyako vyema bila hata kuskumwa na unaweza kuwa na lengo unakuwa na malengo ambayo unajua kama ni asubuhi unafaa ufanye jambo hili na hili kwa hivo unaweza kuwa na malengo na unaweza kupanga mambo yako bila kukosea jambo lolote.

Pili ningependa kuwa na ujuzi wa kuweza kufanya baking. Baking ni kazi ya kuunda mikate, biskuti na hata keki. Sababu yangu ya kupenda kujua ujuzi huu ni kwa sababu unapojitengenezea vitu kutoka kwako nyumbani. Mara mingi inakuzuia kutokana na magonjwa ama kuhara ama kuendesha. Wakati mwingine unaponunua vitu kule sokoni bila kujua vlivivyotoka ama vilivyopikwa wala kuwekwa, mara nyingine hutuathiri kiafya huenda ukaanza kuugua na tumbo na saa zingine unaanza hata kuendesha. Sababu ya kukuwa unaendesha ama kuumwa na tumbo kutapika, inaeza kuwa ni food poisoning sababu chakula hicho ama mikate hiyo iliandaliwa kwa hali ambayo haikufaa ama kwa vitu ambavyo, vilivyopitwa na wakati, yaani expired. Jambo lingile, nimewahi jaribu kujitengenezea mikate na keki ila bado sijaweza kujua ujuzi huo kwa ubora wake. Kwa hivyo nikipata muda, nitakwenda shule kwa miezi mitatu niweze Ndiposa nikaweze kujifunza kufanya kazi hiyo ya kutengeneza mikate, keki na hata biskuti. Nitajifunza kwa kutumia YouTube na hata kuenda shuleni. Ndiposa nikaweze kupata maarifa na kueza kujua kupima viungo hivyo kama unga, sukari na hata mafuta. Wakati mwingi, mimi hupenda kujitengenezea vitu hivyo ila sina ujuzi wa kutosha. Kwa hivyo, bado mimi huenda kuvinunua ila najaribu kununua pahali ambapo ni pasafi na najua sitaathiriwa wala kuumwa na tumbo. Wakati mzuri ambapo nitaanza kujifunza ujuzi huo ni wakati nitakapopewa likizo kutoka kule kutoka kule kazini. Kwa kweli nitakapopewa likizo nitatumia likizo hiyo kwa ubora wake niende nikajifunze kutengeneza vitu hivyo. Na hata nitapopishika ujuzi huo vyema nitafungua duka ama bakery ya kuuza vitu hivyo. Ndiposa hata mimi nikaweze kueneza upendo kwa kutengeneza mikate hiyo biskuti na hata keki.

Kwa kweli, ninastadi kadhaa ambazo ni muhimu kwa kazi yangu. Kwa mfano, kuwa na ama kuweza kuwasiliana vyema. Ya pili ni, utatuzi wa matatizo. Ya tatu ni, kuwa makinifu na msikivu. Ya nne, utafiti na kisha ya mwisho ni, ubunifu. Kwa kweli, unapoweza kuwa na mawasiliano mazuri, unaweza kueleza watu ama kuongea na watu kwa utaratibu, ndiposa wakaweze kuelewa jambo ambalo unajaribu kuwaelezea. Pia, unapokuwa msikivu, mara mingi kwa mfano unapokuwa kazini, wafanyakazi wenzako wanaweza leta jambo, wajaribu kukuelezea kuhusu jambo ama tukio lilotokea, na saa zingine kukupa maoni. Unapokuwa msikivu, unaweza kuwaelewa kwa umakini na unaweza kuelewa kipi ambacho wangetaka na maoni yao. Ndiposa unapo wajibu, utaweza kuwajibu vyema kwa sababu utakuwa umeskiliza na kuelewa maoni na jambo ambayo wanajaribu kusema. Kukua mtafiti. Unapokua mtafiti, unaweza kueleza vitu mingi sana kwa kina bila yakukua na shida yoyote. Ingine ni kukua mbunifu. Unapokuwa mbunifu, unaweza kutengeneza ama kuleta miradi kadhaa wa kadhaa kwenye kazi yako. Na miradi hii itakuwa mipya kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye atakuwa ameleta jambo hilo ama amejaribu kulileta kwenye meza ndiposa likaweze kuongelelewa. Jambo la mwisho ni unapoweza kuwa na utatuzi wa matatizo. Unapoweza kukua, unaweza kutatua mambo kwa haraka na kwa urahisi inasaidia kuleta amani kwenye kazi. Sababu kama tunavyojua, kama kuna vita kazini, kazi haiwezi fanyika kwa ubora wake. Ila kama kuna jambo linapotokea na unaweza kulitatua kwa haraka na kwa urahisi bila kupendelea mtu ama upande wowote, itasaidia kazi kuwa rahisi. Kwa hivo mambo haya matatu ni study ambazo ni muhimu kwa kazi yangu na bado natafuta stadi zingine ambazo zitasaidia na kuwa muhimu kwa kazi yangu.

La hasha Mimi sipendi kuoga kwa majimoto nilipokuwa kwenye chuo kikuu mamangu alikuwa ana niambia Jambo ambalo alilirudia marakatha wakatha mwanangu Usitumie majimoto kukoga Kwa sababu unapotumia majimoto kuoga inakuzeesha uso na inakufanya ukae kama unamiaka mingi zaidi ya miaka yako Kwa kweli kauli hiyo sijawai elewa hadi wa leo ila mimi sipendi majimoto kuoga. Ninapooga na majimoto ngozi yangu huchipuka na mimi huparara sana. Mimi uhisi ni kama mwili wangu na ngozi yangu inakunjana mara katha kwa katha. Kwa hivo mimi hutumia majifufutende kuoga. Majifufutende ni maji ambayo si baridi wala si moto. Kwa hivyo ni maji ya katikati. Unapotumia majifufutende haukunjani sura wala ngozi yako. Ila ngozi yako hunawiri kila mda unapotoka kuoga. Kwa kweli, unapotumia majihayo inakusaidia na inamanufaa mengi. Ila majimoto inakufanya ukaweze kuhisi hauko vyema kwenye ngozi yako.

Kwa kweli, mimi napenda kusoma vitabu vya aina mingi sana. Kwa mfano, kuna dictionary, kuna vitabu vya hadithi za kutisha, na vitabu vya historia, kuna vitabu ambavyo vinakusaidia katika lugha yako. Unaposoma dictionary inakusaidia kwa kiingereza chako, ndiposa ukaweze kuongea kiingereza sanifu na ya kutajika. Mimi ambapo ninaposoma vitabu vya historia huniongeza hunipa mawaitha na maoni mapya ambayo singeweza kujua bila ya kusoma vitabu hivyo. Pia unaposoma historia inakusaidia kuelewa mambo, matukio, tamaduni na vitu ambavyo vilifanyika pale jadi hata kabla hatujazaliwa. Kwa mfano pale jadi wanawake walikua wanatairiwa na sababu ya kutairiwa walikua wanaambiwa unapotairiwa unaweza kuheshimika ila kusema kweli kutairiwa kwa mwanamke si jambo ambalo ni la busara linamuumiza na kuathiri maisha yake yote. Kwa hivo unaposoma, unaweza kupata mawaidha na kueza kuelewa kwa nini si muhimu kutahiri mtoto msichana. Pia unaposoma hadithi za kale ama za kushtusha, zinaweza kukuelimisha na hata kukutuadharisha na mambo ambayo usiojua. Kwa mfano, kuna vitabu ambavyo vina hadithi za kuogofia ambapo unapata. Kwa mfano, kuna hadithi niliosoma, msichana alikuenda msituni kuteka maji. Alipokuenda alikutana na mtu ambaye hakua anajua na akaamua kumfuata mtu yule. Walipofika mbele mtu yule aligeuka na kukua jini. Kwa kweli mtu huyo alimla. Kwa hivo, hadithi hiyo ilinifunza ya kwamba si vyema kufuata watu ambao usiojua kwa sababu haujui watu hao kama wana nia nzuri ama nia njema ama jinsi ambavyo wamekupangia.

Ndipo sa nikaweze kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu mimi hutumia njia kadha kwa mfano kama mtu hayupo ama siku hiyo hajaja kazini mimi huapigia kwa simu zao na kuwa zungumzia ana kwa ana. Wakati mwingine ninapowakosa kwenye simu ninapopiga, mimi huwaandikia message na kujaribu kuwajulisha jambo ambalo nilitaka wajue. Pili, kama sote tuko kwenye kazi, mimi hutengeneza mkutano wa dharura. Ndipo sa nikaweze kupeana maoni yangu ama kusema jambo ambalo nilihisi ni kana kwamba wanafaa wa jue. Kwa kweli ni napo wasiliana na wafanyakazi wenzangu, sisi huweza kufanya kazi kwa urahisi wakati ufao na kwa heshima. Kwa kweli unapozingatia vitu hivyo vyote na wafanyakazi wenzako, kazi huwa rahisi na pia hautateseka wakati ambapo unataka kufanya jambo.

Kwa kweli wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwanjia katha wakatha, kwa mfano kupiga densi. Kwa kweli, mimi napenda sana kupiga densi wakati ambapo najistawisha. Sababu ya kupenda kupiga densi ni aina ya mazoezi ambayo ninapenda sana. Pia mimi husafiri inchi kwa inchi, ndiposa nikaweze kuona vitu vipia na nikaweze kupatana na watu wapya. Kwa mfano, ninapokuwa kwenye likizo yangu, mimi hujistawisha kwa kuenda mahali kama Mombasa, kukaa na watu hao, kujaribu kuelewa tamaduni zao, na ata kusikiza maoni yao kwa mambo tofauti, tofauti. Pili, mimi hujistawisha kwa kutumia mda huo kukana marafiki na watu niwapendao kama familia. Mara nyingi mimi hukaa na familia yangu na marafikizangu wakati ambapo ninalikizo Ndiposa tukaweze kuelewana zaidi, tukaweze kuonyeshana upendo na hata tukaweze kusaidiana kwa mambo ambayo mtu anaitaji usaidizi Jambo lingine ambalo mimi hufanya ni kufanya jambo ambalo ninapenda zaidi kwa mfano, kuchora na kuimba Maramingi ninapokuwa na mda mimi hujaribu kutengeneza michoro ya vitu ambavyo napenda kama mazingira, watu na hata vitu vingine tofauti tofauti. Pia mimi hupenda kuimba wakati huo huo. Kwa hivyo ninapochora uandamana na uimbaji wangu. Ambayo kwangu mimi uisi kama ninapoimba na kuchora inanisaidia kuweza kuelewa kitu ambacho ninataka kuchora kwa zaidi na kwa undani. Kwa kweli kujistawisha wakati walikizo ni jambo la muhimu mana inatuziliza mwili na hata akili.

Kwa kweli wiki inafaa ipangwe kule kazini, ndiposa ukaweze kufanya kazi yako kwa urahisi na kwa utaratibu ambao unafaa. Ndiposa nikaweze kuwa na wiki nyororo isiyo na mambo mengi, mimi hutengeneza ratiba. Ratiba hii mimi hutengeneza siku masaa na hata siku masaa na naandika jambo ambalo ninafaa kufanya kwa wakati huo. Kwa kweli kutengeneza ratiba imenisaidia mara nyingi, ndiposa nikaweze kujua jambo ambalo ninafaa kufanya wakati huo na wakati ninapofaa kumaliza kazi hiyo. Pia, unapokuwa na mpangilio huo inakusaidia kutumia masaa kwa ubora wake. Unapokuwa huna ratiba kazini mara mingi utajipata ya kwamba, unafanya kazi ambayo haifai kwa wakati huo. Na wakati mwingine, unapata hauna mpangilio wa kazi sababu hauna utaratibu wa kufanya maambo yako. Kwa hivo unapokuwa na ratiba iliyo na masaa na jambo ambalo unafaa ufanye wakati huo inakusaidia sana kwa sababu unapomaliza kazi yako kwa wakati unaofaa unaweza kumpumzika kwa muda unaofa.

Kusherehekea mwaka mpya kwangu, kunalingana na pahali nitakapokuwa. Kwa mfano mwaka wa 2024, nilivuka mwaka, ama nilishirehekea mwaka wangu nikiwa kazini. Kwa sababu siku hiyo, kwenye ratiba ya mkubwa wetu, nilifaa niwe kazini. Ila, mwaka huu uliopita wa 2025, nilisherehekea nyumbani. Kwa kweli ilikuwa siku ya kufana, pamoja na marafiki zangu, na familia yangu. Niliwaita marafiki zangu wawili, Olive na Kate, ambao walikuja hapa nyumbani, tukaweza kusherehekea pamoja na familia yangu. Tulichinja mbuzi, tukamchinja pia kuku, na tukaandaa vyakula mapochopocho ambavyo tulikula tukisherehekea mwaka mpya. Kwa mfano, tuliandaa vyakula kama mchuzi wa pweza, wali, biriani, kuku, mutura, keki, mikate, sima, samaki, na hata nyama ya nguruwe. Kwa kweli, tulifurahi vyakula hivyo, tukisherehekea kwamba ni mwaka mpya. Pia tunaposherehekea mwaka mpya, sisi hukuwa na mkutano kwenye familia, ambayo sisi huzungumza, mambo ambayo tunayatarajia mwaka huo mpya, na mambo ambayo tutaweza kurekebisha. Mara nyingine sisi pia huweka mipango yetu ya mwaka huo mpya. Ndiposa mwaka unapoisha, tunafaa kuketi chini tukaweze kuyaongelelea, ama tukaweze kuyaongelelea mambo hayo, ambayo tulikuwa tumeahidi tutayafanya mwaka huo. Mara mingi kama mtu ameweza kuhitimu, ama ameweza kufuata mambo aliyosema yeye huzawadiwa na kila mtu.

Kwa kweli, ninapenda kuimba. Nilipenda kuimba tangu nilipokuwa mtoto mchanga. Mama yangu hunipa hadithi, jinsi nilipokuwa mchanga, tukienda kwenye sherehe, mimi niliomba msimamizi wa sherehe, anipe muda nikaweze kuimba. Jambo hilo, lili nishangaza sana ila, hadi wa leo, mimi hupenda kuimba. Mimi huimba kila wakati, ninapokuwa tunimeketi, mimi huimba ninapotembea, ninapooga, na hata ninapofanya kazi zangu. Sababu yangu ya kupenda kuimba sana, nilipokuwa mdogo, nyanya yangu ila aliaga dunia, alipenda kuniimbia nyimbo kadhaa. Kwa mfano nilipokuwa na lia aliimba nyimbo za kunituliza moyo na nilipokuwa na furaha aliimba wimbo za kunifurahisha zaidi. Nilipenda kuimba sababu nilipenda kuendeleza jambo hilo sababu na lipenda na hata ningependa kuendeleza kwa sababu ya nyanya yangu ambaye aliyefariki na alipenda kuimba sana.

Chakula cha jadi ambacho ninachokipenda ni ugali kwa mboga chungu. Sababu ya kupenda chakula hiki, chakula hiki ni kitamu, ni chakupendeza na kinashibisha. Pia chakula hiki ni sehemu ya tamaduni zetu. Hata ninapokuwa mbali na nyumbani, nikienda kwenye hoteli, nakula chakula hiki, chakula hiki hunikumbusha nyumbani, hunipa kumbukumbu za nyumbani na tamaduni zetu. Kwa kweli, unapokula chakula hiki, kinasaidia mwili na kinanawiri. Kwa wakati wasasa, watu hula vitu vilivyojaa kemikali na wakati mwingine vitu hivi vinaleta magonjwa kama saratani katika miili yetu, ila ugali na mboga chungu ni vyakula ambavyo havijaongezwa kemikali kwa mfano mboga unazichuna kutoka kwenye shamba, unaziosha, kisha unazikatakata na kuzipika. Nayo ugali ama sima, unavuna mahindi kwenye shamba lako, unaikausha na kupeleka mahindi hiyo kwenye kisyagiyo ambapo itasyagwa ikaweze kuwa unga na ndiposa ukaweze kutengeneza na unga huo ugali. Hivyo vyakula hivi ni imara kabisa kwa sababu vinatukumbusha kuhusu utamaduni ni bora kwa mwili wetu na havina kemikali yeyote.

Pili, mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa ubora wake. Kwa mfano, mtu anapotoa maoni yake, kazini, nyumbani, iwe rafiki, mfanya kazi mwenzangu, ama mtu wa familia. Mimi hupokea maoni haya kwa furaha bila kukasirika. Huenda ni mtu anajaribu kunirekebisha. Mimi humsikiza kwa makini na kujaribu kuelewa sababu yake ya kutoa maoni hayo kuhusu jambo hilo. Kama ni kazini pia, bado mimi hufanya hivyo hivyo. Unapopokea maoni kwa ubora bila ya kuleta ugomvi wala chuki na vita. Inakusaidia kuelewa sababu ya watu kusema hivo. Mara mingi unaweza kufanya jambo ambalo hauoni kama nikosa ila kwa maoni ya watu wengine hilo nikosa. Kwa hivyo watu wanapokuambia unafaa uyatilie maanani na ujaribu kuwaelewa zaidi. Pia kwa mfano mtu anatoa maoni ya kuanzisha kitu kama mradi ama maoni kuhusu kazi. Mimi hujaribu kuelewana nao na kutaka kujua sababu yao ya kutoa maoni hayo kuhusiana na mradi, kutaka kujua mambo ambayo ya tatusaidia, tutaka pofuata maoni hayo na shida ambazo tutaweza kukumbana nazo kutokana na miradi hiyo waliotoa kwenye maoni yao. Kwa kweli, unapopokea maoni kwa heshima nidhamu na utulivu wa moyo. Inakusaidia katika mawasiliano yako na watu wengine kama wafanyikazi wenzako, familia yako na hata marafikizako.

Pili, mimi napenda kutumia GPS kusafiri kuliko ramani. Sababu yangu ya kupenda kutumia GPS ni inakueleza njia kwa kutumia sauti. Kwa hivyo, ni rahisi kutafuta hata bila ya kutizama simu. Kwa mfano unapokwenda na uber na dereva hajui njia hiyo, yeye huweka GPS yake kisha inaenda ikimwelekeza kwa sauti hata bila yake kutazama simu. Pili, huonyesha umbali na masaa ambayo utatumia kufika unapokwenda. GPS pia hukuongoza na ni rahisi kutumia, hasa kwa maeneo mapya na unapotumia magari kama uber. Pia hukuongoza kupata maeneo muhimu kwa mfano, vituo vya polisi, hospitali, shule na hata hoteli. Kwa kweli unaposafiri ukitumia GPS hauna wasiwasi kwa sababu unajua hawezi potea. GPS itakuelekeza hadi pale ambapo unapokwenda. Na utakapofika itasema umefika mahali unapofaa kuwa unakwenda. Kwa hivyo kuitumia ni kwa urahisi na inasaidia hata kujipanga. Kwa mfano unapoanza safari ukiuliza GPS utaenda kwa masaa mangapi, GPS ukueleza masaa njia utakayotumia na kama njia unayotumia kama ina magari mengi. Kwa hivyo utaweza kujipanga masaa ambayo utataka kutoka na masaa ambayo na utaweza kujua ni masaa mangapi utakuwa njiani ukisafiri. Kwa kweli, GPS ipewe sifa zake kwa sababu ni muhimu.

Kwa kweli, mimi kama mhudumu wa afya hukumbana na changamoto nyingi kazini. Kwa mfano, kusaidia ama kupatana na watu tofauti. Mara nyingi unaweza kupatana na wafanya kazi tofauti na wagonjwa tofauti. Mara nyingine mnaweza kosa kuelewana sababu mna maoni tofauti na hata mna amini vitu tofauti. Changamochuto nyingine ni mda kidogo wa kufanya kazi. Mara mingi sisi hupewa kazi mingi na tunapewa muda mfupi wa kukamilisha kazi hiyo. Kwa kweli jambo hilo hutupa wasiwasi na wakati mwigine utapata haraka imefanya ukafanya kazi hiyo siyo kwa ubora wake. Jambo lingine ambalo ni changamoto kwa kazi yangu ni ukosefu wa motisha. Wakati mwingine sisi hufanya kazi kwa kujikakamua na kujitolea kwa moyo mmoja. Ila, alietuandika hatupi mutisha kama kutupa zawadi, kutupa huongera, ama hata kutupandisha cheo. Yeye tu husema, mnafaa mfanya hivo kwa sababu hilo ni jukumu lenu. Jambo lingine ni kazi nyingi. Wakati mwingine sisi hupewa kazi nyingi na tunafaa kukamilisha kwa muda mfupi sana. Kwa kweli jambo hilo ni la kukatiza tamaa na la kuchosha. Pia jambo la mwisho ambalo ni changamoto kubwa katika kazi yangu ni mabadiliko ya mfumo wa kazi. Unapokuwa mhudumu wa afya kuna kuwa na mabadiliko muda bada ya muda. Kwa hivo, jambo ambalo unafa ufanye ni kuzidi kusoma, kuzidi kujifunza na kuendeleza masomo yako mara kwa mara, diposa ukaweze kukabiliana na mabadiliko ya mfumu wa kazi na hata mabadiliko ya teknolojia kwa mfano. Kama kule ambapo tunafanya dialysis, teknolojia hiyo hubadilishwa muda kwa muda. Kwa hivo inabidi uweze kujifunza kutoka mwanzo tena ndiposa ukaweze kuelewa kutumia mashini zile za dialysis.

Kweli, mimi huenda maktabani mara tatu ama nne kwa wiki. Maktabani ni ambapo kuna vitabu na kompyuta. Watu huenda huko ndiposa wakaweze kufanya mambo yao kwa utulivu na hata kusoma. Sababu yangu ya kuenda kule kwenye maktabani ni wakati ambapo mtihani unapokaribia kule chuo kikuu. Mimi huenda maktabani ndiposa nikaweze kupata pahali patulivu pa kusomea mtihani wangu bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Sababu yangu ya kufanya hivo ni, kule kwenye maktaba kuna sheria kama, hakuna kupiga kelele, hakuna kusikiza wimbo, hakuna kusongesha viti kwa sauti na hakuna kutumia vileo ambavyo vitaweza kusumbua watu ambao wa wako kwenye maktaba. Kwa hivo unapokwenda kule unaweza kusoma kwa utaratibu bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Jambo la pili ambalo hufanya mimi niende maktabani, ni kufanya kazi ya ziada. Tunapokuwa kule shuleni mwalimu wetu hutupa kazi za ziada ambazo tunafaa tuende tukafanye uchunguzi na tukaweze kufanya kazi hiyo kwa utaratibu unaofaa. Kwa hivyo mara mingi, mimi huenda kule kwenye maktaba ndiposa nikaweze kukamilisha kazi yangu ya ziada. Wakati mwingine sisi hupewa maswali ndiposa tukaweze kufanya utafiti wa jambo ama mada fulani. Kwa hivyo ni rahisi kuenda kule kwenye maktaba kwa sababu kuna vitabu na vitu ambavyo unahitaji ndiposa ukaweze kufanya utafiti. Pia mimi huenda kwenye maktaba kuomba na kurejesha vitabu. Maramingi mimi huenda uko kuomba vitabu ambavyo mimi huenda navyo nyumbani. Diposa nikaweze kukamilisha ama nikaweze kusoma. Kwa hivo mda unapopita mi urudisha vitabu hivyo na kuchukua vingine ambavyo nitatumia.

Naam, mimi hupenda kucheza na watoto. Kwa kweli, nani asiyependa watoto? Na nani asiyependa kucheza na watoto? Kwa kweli, mbele ya macho yangu, watoto ni kama malaika. Kwa hivo, mimi hupenda kucheza nao. Kuwanunulia zawadi, kama vile peremende, biskuti. Unapowafanyia hivo, watoto hufurahi sana na kujawa nafuraha mpwito na pia wanaweza kukupenda. Mara nyingi, watoto hukua hawana hatia kwa sababu wanajifunza kila mara. Kwa hivo, kucheza nao ni kuwaonyesha ya kwamba wao ni watu muhimu katika maisha na kuwaonyesha ya kwamba unajali. Wakati mwingine unapocheza na watoto unawafanya wakahisi ni kana kwamba wao ni watu wa muhimu kwa sababu watu wengi hufanya watoto ni kana kwamba si watu wa muhimu katika maisha ya leo ila jambo ni nalo amini ni kwamba watoto ni watu wa maana na kila unapopata muda unafaa hucheze nao.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni wakati wa kuzaliwa kwangu. Kwa kweli, mimi huuhisi kwamba wakati wa kuzaliwa kwangu ni wakati wa muhimu ama ni tukio la muhimu kwa sababu vitu vingi vilifanyika mda huo huo. Kwa mfano nilipozaliwa ndipo nyanyangu alifariki na alipofariki nilipewa jina lake. Kwa hivo katika familia yangu watu wengi hunitizama na kuniona kama nyanyangu. Kwa hivo mara mingi mi hupenda kujaribu kufanya mambo mengi ambayo aliweza kufanya ndiposa ni kaweze kuwa kumbukumbu kwa sababu watu walinipea jina hilo sababu walitaka kuzidi kuwa na kumbu kumbu zake hata alipokua amefariki. Kwa kweli siku ya kuzaliwa kwangu pia ni chukio la muhimu kwa sababu mtu huzaliwa mara moja. Kwa hivo siku ya kuzaliwa kwako inafaa kuwa siku ya muhimu sana.

La hasha, mimi siishi mahali nilipozaliwa. Sababu ikiwemo, wazazi wangu uhamishwa wanapofanya kazi bada ya muda mchache. Kwa hivo, mimi sipati muda wa kukaa kwa mji moja ama kaunti moja kwa muda mrefu. Wakati mwngine mimi nilikuwa nalemewa hata kukuwa na marafiki kwa sababu nilijua tu hata nitakapokuwa na marafiki baada ya muda fulani ningewapoteza kwa sababu ningeweza kuhama. Kwa hivo mara nyingi nilipohamia pahali pageni nilikata tu kwa upweke nikingoja twende kwenye eneo ambalo tungetumwa kwa mara nyingine. Kwa kweli kutoishi mahali ulipozaliwa ni ngumu sana. Kwa sababu unapozaliwa mahali, pahali hapo ndipo unapajua kama nyumbani yako ya kwanza. Ila mimi sijapata nafasi ya kuishi pahali ambapo nilipozaliwa kwa muda mrefu. Kwa hivo mimi bado sina nyumbani. Mimi bado nahangaika hapa na pale na wazazi wangu kutoka kaunti moja hadi nyingine kwa minajili ya kazi.

Naam, mimi hupenda kukimbia sana. Sababu yangu ya kupenda kukimbia sana, kukimbia ni aina ya mazoezi ambayo inasaidia katika kuboresha mwili wako na kupunguza magonjwa kama obesity. Unapokimbia unasuhia mwili wako kukuwa na mafuta mingi ambayo yanapozidi mwili mtu hukuwa na kilo mingi ambayo ugonjwa huo uitwa obesity. Unapokwana obesity wewe hushindo kutembea na hata kujifanya vitu vidogo vidogo kama kujipikia, kujifulia nguo na hata kujifanya kazi za nyumba kama kuosha vyombo. Napenda kukimbia kwa sababu pia unapokimbia inakusaidia na inatuliza mwili wako. Unapukimbia inatoa mafuta ambayo ni zaidi kwenye mwili wako ama mafuta ambayo hayatakikani ndiposa kuzuia magonjwa.

Kwa kweli, mimi nililipenda somo la kiingereza. Nilikuwa gwiji katika somo la kiingereza, sikusoma tu, hata kuandika. Nilipoandika hadithi za kiingereza. Kwa kweli, nilikuwa napata alama yote kwa yote, ama wakati mwingine nakosea moja ama mbili. Na hilo, jambo lilitukia mara machache sana. Pia tulipokuwa tunapewa karatasi iliyokuwa na maswali na majibu, nilijibu maswali hayo kwa haraka na maswali yote yalikuwa sahihi. Kwa kweli nilipenda somo hilo la kiingereza kwa sababu lilikuwa rahisi, kuelewa, kuzungumza na hata kuongea. Somo la kiingereza huhitaji kulisoma kwa ndani ama kwa kina ndiposa ukaweze kulipita. Unafaa tu kutilia maanani na kusoma na kuelewa maswali ndiposa ukaweze kupita mtihani wa somo hilo.